Ningependa kuzungumzia. Kuhusu husu swali ambalo limeulizwa ni kipawa gani ni nacho. Kwa binafsi mimi kipawa ambacho mimi nilibarikiwa nacho ni kipawa cha kucheza mpira. Mimi ni mwanasoka. Mimi napenda kucheza mpira wa mguu ama kwa futiboli. Mpira na upenda kucheza sana nilianza kucheza tangu nikiwa mtoto mdogo utotoni. Adi saini na umri wa miaka ishirini na tatu. Napenda kucheza mpira, inachezea klabu za huku nyumbani, kilabu ya nguwe na nitagemea. Icho ndo kipawa mwacho na yaza sema nimebarikiwa nacho.

Unapenda kujifunza historia? Ndiyo napenda kujifunza historia. Historia inanisaidia kuelewa tulikotoka kama jamii. Makosa tuliofanya na mafanikio tuliopata kupitia historia, najifunza tamaduni mbalimbali. Viongozi waliobadilisha dunia na jinsi matukio ya zamani yanavyo athiri maisha yetu ya sasa. Pia historia inanifundisha kufikiri kwa kina na kuthamini maendeleo tuliyonayo leo. Historia inanipa uelewa mpana wa maisha na maendeleo ya binadamu. Hunisaidia kujua asili ya jamii yetu, mila na desturi, pamoja na sababu zilizofanya mataifa na ustaarabu mbalimbali kuibuka au kuporomoka. Kwa kujifunza historia naweza kuelewa kwa nini mambo fulani yanatokea leo kama siasa, migogoro na mabadliko ya kijamii. Pia historia hunifundisha maadili muhimu kama uvumilivu, uongozi na mshikamano kujua yaliyopita hunisaidia kuepuka kurudia makosa ya zamani na kuchukua maamuzi bora kwa siku zijazo. Zaidi ya hayo, napata msukumo kutoka kwa watu waliopambana na changamoto kubwa na kufanikiwa, jambo linalonitia moyo kufanya bidii katika maisha yangu ya kila siku. Na hivyo, ndivyo, hayo ndo mambo ambayo kwa sasa ninayo kuhusu historia.

Shughuli yangu ninayopenda sana ni kusoma na kujifunza mambo mapya napendezwa na kusoma vitabu, nakhala na taarifa mbalimbali kwa sababu hu hunipanua maarifa yangu na hunisaidia kuelewa dunia kwa upana zaidi. Kupitia kusoma napata maarifa yanayohusiana na historia, biashara, jamii na maendeleo binafsi jambo linano nisaidia kukuwa kiakili na hata kitaaluma. Mbali na kusoma, napenda pia kushiriki katika mijadala ya kubadilisha mawazo na wengine. Shughuli hii hunisaidia kujenga ujasiri, kuboresha uweza wa mawasiliano na kujifunza mtazamo mpya kutoka kwa watu wengine. Wakati wa kufanya shughuli hizi, hujisikia kutulia, kupata motisha na kutumia muda wangu kwa njia yenye manufaa. Kwa ujumla, shughuli ninayoipenda hunipa furaha, maarifa na mskumo wa kuendelea kujiboresha katika maisha yangu ya kila siku.

Naomba kuzungumza na kueleza mahali ninapoishi jambo la kwanza nitaanza kushiriki ni aina gani ya nyumba ninayoishi. Nyumba ninayoishi ni nyumba aina ya ghorofa ama ploti. Kwa lugha ya kiingereza inaitwa apartment hiyo ndo nyumba ninayoishi. Nyumba yenyewe ni ya ina majumba mawili ma kulala, jikoni na sebuleni na mahali pa kukulia. Ilo ni jumba ambalo ninalipa elfu hamsini kwa mwezi pesa za uku nchini mwetu. Ni nyumba lenye maghorofa kumi na tano ni nyumba mrefu na ni nyumba lenye mvutio na nzuri. Ploti ambao ninaishi inakua safi sababu mwenye nyumba ameweza kuajiri wafanyikazi wa kuhakikisha usafi upo. Na pia ameeza kuwaandika walinzi ambao hulinda wakati wowote kutoka mchana hadi jioni. Nyumba yenyewe imeekwa makamera ya siri ili pia kuhakikisha usalama. Hapa ni mahali nimeshi kwa zaidi ya mwaka moja. Napenda kuishi mahali hapa mahali maana panakuwa patulivu na ni mahali ambapo hakuna msongamano ama hakuna mgogoro wa watu. Hakuna watu wengi kama jinsi maeneo mengine yanakuwa na watu wengi zaidi mno. Hapa majirani wangu ni watu wazuri, tunapendana, tunaishi kwa uzuri, tunajuliana hali kwa kila siku, tumeishi sana na tunazidi kupendana.

Jambo la dini na hambalo ni muhimu kwangu ni maadili na mungozo. Unaonipa utulivu wa ndani kwa mfano imani. Inanisaidia kuelewa kwamba kila jambo lina sababu na kuwa na tumaini hata katika changamoto. Dini pia hunifundisha kuzingatia maadili mema kama heshima, uaminifu, mshikamano na kusaidia wengine. Jambo linaloongeza ushawishi chanya katika maisha yangu binafsi na kazini. Pili, muda wa ibada au tafakari ni muhimu sana kwangu. Hii hunipa nafasi ya kutulia na kujiakisi na kupunguza msogo wa mawazo. Kwa kufanya hivyo napata nguvu ya kuendelea na changamoto za kila siku kwa amani ya moyo na akili. Zaidi ya hayo, dini hunifundisha kujithamini na kuheshimu wengine bila kujali tafauti za dini. Rangi au tamaduni, hii husaidia kuwa mtu wa heshima, mkarimu na anayejali jamii. Jambo ambalo linanisaidia kuwa bora zaidi katika mahusiano yangu ya kila siku. Kwa ujumla, jambo muhimu zaidi la dini kwangu ni mwongozo wa maisha na maadili yanayonisaidia kuwa mtu bora, mtulivu na mwenye heshima.

Kama mimi, ningependa kutembea Tokyo Japan. Huu ni mji unaoitwa tokyo ambao uko kwenye nchi la Japan. Sababu kubwa ni kwamba tokyo ni mchanganyika wa kisasa na kitamaduni. Ambapo teknolojia ya kisasa inakutana na mila za zamani. Ningependa kuona maisha ya kila siku ya wajapani kushuhudia mandhari ya milima na mlbustani za samurai na pia kufurahi chakula cha kiasili kama sushi na ramen. Zaidi ya hayo, Tokyo ina vivutio vingi vya kipekee kama vituo vya sanaa, maduka ya kipekee na mitaa yenye historia. Jambo linalonipa nafasi ya kujifunza tamaduni na historia yao kwa undani. Ningependa pia kushiriki katika sherehe na festival zao za kienyeji. Kwani ni njia mzuri ya kuelewa maadili na furaha ya jamii ya wajapani. Kwa upande mji huu unachanganya mvuto wa kisasa na utulivu wa kimwendo wa kale. Jambo linano nipa uzoefu na kipeke wa kutembea. Kujifunza na kufurahi kila kona ya mji. Ukiwa tokyo, kila hatua ni fursa ya kujifunza, kufurahi na kupata maoni mapya ya maisha.

Mfereji wa TV ambao mimi nafuata ama ambao mimi naopenda kuangalia ni ambao unapatikana kwa runinga ya CNN. Huu ni mfereji ambao nimeanza kufuatilia kwa muda wa mwaka moja kwa sababu unapenda kuzingatia teknolojia ya kisasa na hunipa furaha na stori ambazo niza kimataifa na ni stori za kuburudisha na runinga hii ama mfereji huu unakuwa na habari za kuaminika kote inchini. Pia ya pili nimi huangalia BBBC News kwani hunipa uchambuzi mzuri wa maswala ya ndani na nje ya inchi. Na pia hupatikana kwa mtindo wa kitaaluma na unaotegemewa mara nyingine na penda pia National Geographic au Discovery Channel ili kujifunza mambo mapya kuhusu, sayansi, historia na utamaduni wa dunia. Zaidi ya hayo ni kipata nafasi huangalia aljazira au vyombo vya habari vya Kenya kama KTN, NTV, au Citizen ili kufuatlia habari za karibu zaidi na jamii yangu. Kwa ujumla mfereji ninayo fuata unahitaji kuwa na taarifa sahihi, uchambuzi wa kina na kueleza matukio ya njia ya kitaaluma. Jambo linalo nisaidia kujua kinacho endelea duniani na kuunda mtazamo binafsi. Pia napenda kufuata mfereji ambao unaitwa Najio. Huu ni mfereji unaoleta wanyama wa porini na jinsi hao wanyama jinsi wanavyo ishi. Napenda kufuatilia sababu unaleta jinsi wanyama kama vile, chui, ndovu, simba, swara, mamba, wanaleta hizo wanyama na jinsi wanavyoishi katika hizo jangwa.

Kumbukumbu nzuri za utoto zinanikumbusha kila mara furaha ya maisha na uhusiano wa karibu na asili. Moja ya kumbukumbu ninazozipenda zaidi ni safari za jioni kuenda shambani na bibi yangu. Tulikuwa tunachukuwa kijiko na bakuli ndogo. Tukitafuta miti ya michungwa na machungwa iliyotoa matunda. Bibi alikuwa akinielezea jina la kila mti na siri za kulimisha mimea. Harufu ya udongo wa jioni na rangi ya macho ya dhahabu jikoni alipokuwa akitengeneza juisi ya machungwa safi. Hiyo ilikuwa ni furaha isiyoelekeza. Pia sikusahau mchezo wa jadi kama kupiga daraja na marafiki wakati wa likizo au sherehe za familia ambapo tulikuwa tunaandaa pilau pamoja. Kila mtu akiwa na kazi yake ndogo. Kira mala ninapozikumbuka huning'atia utulivu na furaha.

Ninaelewa uchovu wa baada ya siku ndevu. Hapa kuna baadhi ya njia ninazo zitumia kupumzika kweli. Njia ya kwanza ni kwa araka baada ya kazi. Mimi uweza kunywa maji baridi na kupumzika kimya dakika kumi hau ishirini tu kama macho y mefungwa naweza kucheza mziki uliopenda kwa sauti nyororo. Naweza kuoga kwa maji ya joto na mafuta ya lavender. Kwa siku mzima, mimi naweza kutengeneza chai ya chocolate na kusoma kitabu kisicho na uhusiano na kazi. Naweza pia kutazama filamu fupi ya dokumentari ya asili ya huinua hero. Naweza pia kuandika jono ya shukurani kukumbuka mambo muimu ya siku. Ndesturi nzuri zinazo jenga ni kama kueka simu kwenye modi ya kuzima usiku, kutengeneza usiku mdogo wa starehe, taa za taa vitambala ini kulala mapema usiku moja wiki hili mwili hupate mapumziko alisi. Pia nakumbuka ushauri wa bibi mara nyingi utulivu unapatikana kwa kufanya mambo madogo kwa makini. Kwa hivyo, labda kupika chakula raisi kwa upole au kutazama jua linalochua kwa mtazamo.

Kwa hili hoja la unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu, mimi kibinafsi napenda kuvaa ndevu. Hili linaweza kuwa ishara ya uvumilivu na ukatili. Pia inatoa fursa ya kubuni mnyonyoro wa ndevu. Inahitaji usaidizi na uvumilivu, sio kila mtu anaweza kukuwa na ukamilifu. Pia kuvaa ndevu inaweza ikavutia kwa jinsi watu wengi ama jinsia kike inapenda wanaume walio na ndevu. Kwa hivyo kuvaa ndevu itaweza kupea mvutio mwingi kwa jinsia ya kike. Hivyo basi wanaume wengi hupenda kuvutia wanawake.